Nahifadhi data yangu kwenye shajara daftari simu au akilini kutengemea na hafla ninayohudhuria. Kwa mfano, ninapo hudhuria hafla ya kanisani, ninahifadhi data yangu kwenye daftari. Shuleni pia ninahifadhi data yangu kwenye daftari. Kazi za ziada, nitahifadhi kwenye shajara. Hafla zingine kama vile harusi ni tahifadhi data yangu kwenye simu. Wakati mwingine hafla zingine kama vile kutembea na marafiki ni tahifadhi data yangu akilini.